Ingawa linaonekana kuwa swali rahisi, chaguo la kitanda lina mchango mkubwa katika usingizi wetu, afya yetu, na ubora wa maisha kwa jumla. Kwanza kabisa, kuna watu wanaopendelea kitanda kingumu, watu hawa huwamini kuwa kitanda kingumu husaidia mwili kukaa katika mkao sahihi wakati wakulala. Mgongo, shingo na uti wa mgongo hupata msaada mzuri. Jambo linaloweza kupunguza maumivu ya mgongo. Watu wengi wenye matatizo ya mgongo au wanaopenda kulala chali huchagua kitanda kigumu kwa sababu ujisikie vizuri wanapoamka asubuhi. Kwao, kitanda kigumu ni sawa na afya na nidhamu ya usingizi. Kwa upande mwingine, kuna watu wanaopendelea kitanda kizuri au laini. Hawa upenda faraja na ulaini unaofanya mwili upumzike haraka. Kitanda laini hufanya mwili uzame kidogo. Na hivyo kumpa mtu hisia ya utulivu na starehe. Watu wanao lala kwa ubavu mara nyingi hupendelea aina hii ya kitanda kwa sababu hupunguza shinikizo kwenye mabega na nyoga. Kwao, usingizi mzuri ni ule unaokuja na faraja ya hali ya juu. Hata hivyo, swali muhimu ni hili, ni kipi bora zaidi? Ukweli ni kwamba, hakuna jibu moja kwa kila mtu. Changuo la kitanda hutegemea mahitaji ya mtu binafsi. Umri, hali ya afya, na hata tabia za kulala. Mtu moja anaweza kulala vizuri, anaweza kulala vizuri sana kwenye kitanda kingumu. Wakati mwingine akakosa usingizi kabisa. Vivyo hivyo, kitanda laini kinaweza kuwa baraka kwa mtu mmoja na changamoto kwa mwingine. Jambo jingine la kuzigatia ni afya ya usingizi. Bila kujali kama kitanda ni ngumu au laini, muhimu zaidi ni kama kina upa mwili msaada unaohitajika. Kitanda kizuri ni kile kinachokuwezesha kulala kwa muda, kwa muda wa kutosha. Kuamka bila maumivu na kujisikia mwenye nguvu siku inayofuata. Pia, mto na mkao wa kulala vina mchango mkubwa sawa na kitanda chenyewe. Zaidi ya hayo mazingira na mtindo wa maisha pia huadhiri mapendeleo yetu. Bahadhi ya watu hukulia kwenye vitanda vingumu na kuzoea hali hiyo. Wakati mwingine huanza kutumia vitanda laini mapema. Hili linaonyesha kuwa mapendeleo yetu mara nyingi hujengwa na uzoefu wa maisha. Hivyo basi napenda kusema kwamba, iwe unapendelea kitanda kingumu au kizuri jambo la msingi ni kuhakikisha unapata usingizi wa kutosha na wenye ubora. Usingizi mzuri ni guzo muhimu ya afya njema, akili tulivu na maisha yenye ufanisi. Jitambue, sikiliza mwili wako na chagua kinachokufaa zaidi.

Mahali tunapopenda kuwadhiri hisia zetu, tabia zetu na hata namna tunavofanya maamuzi katika maisha. Kwanza kabisa napenda kuwa mahali penye utulifu. Mahali pasipona kelele nyingi unisaidia kufikiri, vizuri, kupumzika na kufanya kazi kwa umakini. Utulifu hunipa amani ya akili na unifanya nijisikie salama na huru. Ndiyo maana napenda maeneo kama maktaba, vijijini au viumba filifyo tulifu. Pili, napenda kuwa mahali palipo na watu wachache lakini wenye huelewana. Si lazima pawe na watu wengi ili nipate furaha kuwepo kwa watu wanaoelewana kuheshimiana na kusaidiana hunifanya nijisikie vizuri. Mazungumzo yenye maana na mahusiano ya kweli ni muhimu zaidi. Ni muhimu zaidi kwangu kuliko kelele na msongamana. Napenda kuwa mahali palipo karibu na mazigira ya asili. Kuwa karibu na miti, bustani, milima au maji hunipa nguvu mpya. Mazigira ya asili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha uzuri wa dunia ali hii hunifanya nijisikie mwenye afya na matumaini. Napenda kuwa mahali palipo salama na safi. Usalama na usafi ni mambo ya msingi kwa ustawi wa maisha. Pahalipenye usalama hunipa huru wa kufanya shuguli zangu bila hofu. Na usafi huonyesha nidhamu na kujali afya. Zaidi ya hayo, napenda kuwa mahali paliponipa, fulsa za kujifunza na kukua. Mahali penye elimu, mawazo mapya na watu wenye mitazamo tofauti hunisaidia kupanua fikra zangu. Iwe ni kazini, shuleni au katika jamii. Napenda mazigira yaliyonichochea kujiendeleza. Kujiendeleza. Napenda kuwa mahali penye utulifu, usalama, usafi, watu wema, na karibu na mazigira ya asili. Mahali kama hapo hunifanya nijisikie furaha amani na motisha ya kuendelea na maisha yangu ya kila siku.

Urafiki wa kweli ni zawadi kubwa, kwa sababu rafiki wa karibu huwa mtu anayekuelewa, anayekusaidia, na anayesimama nawe katika nyakati zote, zuri na ngumu. Kwanza kabisa, ningependa kueleza jinsi tulivyo kutana. Mimi na rafiki yangu wa karibu tulikutana kwa mara ya kwanza miaka kadhaa iliyopita. Haikuwa mipango maalumu, bali ilikuwa bahati ya maisha. Tulianza kwa mazungumzo ya kawaida, tukagundua tuna mambo mengi yanayo fanana. Na taratibu, urafiki wetu ukaanza kukua. Pili, tulikutana shuleni, tulikuwa darasa moja, na mara nyingi tulikaa karibu wakati wa masomo. Tulianza kusaidiana katika kazi za shule, kujadiliana masomo, na kushirikiana mawazo. Kadri mda ulivyopita, urafiki wetu haukubaki darasani tu. Mbali ulivuka hadi maisha ya nje ya shule. Ningependa kueleza mambo tunayoyafanya pamoja. Mimi na rafiki yangu tunapenda kutumia mda pamoja kwa jia mbali mbali. Wakati mwingine tunasoma au kujifunza pamoja. Wakati mwingine tunazungumuza kuhusu maisha. Ndoto na changamoto pia tunapenda kucheka, kutembea au kushiriki shughuli za burudani. Kila tunapokuwa pamoja, mda hupita haraka kwa sababu kuna furaha na maelewano. Swali muhimu ni, nini kinachofanya awe rafiki wakweli? Rafiki wangu wa karibu ni mtu mwaminifu, anayejali na anayenisikiliza. Huniambia ukweli, ata kama ni mgumu kuusikia, ata kama ni mgumu kuusikia. Ananisaidia ninapokuwa na matatizo, na hufurahia mafanikio yangu bila wivu. Zaidi ya yote ananiheshimu na kunikubali kama nilivyo. Izo ndizo sifa za rafiki wa kweli. Ningependa kusema ni nini. Ningependa kusema kuhusu rafiki yangu. Mimi huwa na mdhamini sana. Urafiki wetu umenifundisha maana ya uvumilivu, uaminifu na upendo wa kweli. Si rafiki tu bali ni kama ndugu wa kwangu. Najua kuwa ata siku zijazo urafiki wetu utaendelea kuwa imara, kwasababu umejengwa juu ya misingi ya heshma na uelewano. Hivyo basi mimi namthamini na nampenda rafiki yangu.

Kilimo ni shughuli muhimu sana katika maisha ya binadamu, hasa katika jamii zetu, kwa sababu ndicho chanzo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ndicho chanzo kikuu, cha chakula na kipato kwa watu wengi. Nimewahi kulima na uzoefu huo umeniachia, umeniachia kumbukumbu na mafunzo mengi. Nilianza kulima nikiwa mdogo, nikiwasaidia wazazi, au watu wa familia nyumbani. Wakati huo, sikuliona kilimo kama jambo umuhimu sana, bali kama kazi ya kawaida. Lakini kadri nilivyokuwa, nilianza kuelewa thamani yake. Nilipo kuwa nalima, tulipanda mazao mbalimbali kama mahindi, maharagwe, mboga za majani, na wakati mwingine, viazi au mihogo. Kazi ya kulima ilihitaji juhudi kubwa kuandaha shamba, kupanda mbegu, kupalilia na kusubiri mvua. Ilikuwa kazi inayochosha lakini pia ilikuwa na furaha yake. Hasa ulipoona mimea ikikua vizuri. Kilimo kilinifundisha uvumilivu na bidii. Pia ilionyesha kwamba haupandi leo halafu uvune kesho. Manake lazima huwe mvumilivu ndio ule mbivu. Inaitaji muda, subira, subira ambayo inavuta heri na kazi endelevu. Pia nilijifunza kuwa mafanikio utegemea juhudi zako pamoja na mambo usioweza kuyathibiti kama hali ya hewa. Kulima kulinifundisha thamani ya chakula. Baada ya kufanya kazi shambani nilielewa kwanini chakula hakipaswi kupotezwa. Kila punje ya mahindi au boga ina jasho la mkulima nyuma yake. Uelewa huu ulinifanya niheshimu chakula na kazi ya wakulima. Zaidi ya hayo, kilimo kilinipa hisia ya ukaribu na mazingira. Kufanya kazi na udongo, kuona mimea ikimea. Na kusikia harufu ya ardhi baada ya mvua ni mambo yanayotoa utulivu wa kipekee. Kilimo hunifanya nitambue kuwa binadamu na mazigira wanategemeana. Hata hivyo, kilimo kina changamoto zake. Wakati mwingine mvua hunyesha kidogo au nyingi kupita kiasi. Mangojo ya mimea hutokea au nguvu kazi hupungua. Changamoto hizi hunifanya niheshimu zaidi wa kulima wanaoendelea kulima licha ya vikwazo vingi. Ata kama silimi mara kwa mara, bado nina heshima kubwa kwa kilimo. Ninaamini kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi na maisha ya watu wengi. Ningependa kuona vijana wengi wakivutiwa na kilimo cha kisasa ili kuhakikisha usalama wa chakula na maendeleo ya jamii. Kwa kumalizia, ndio nimewahi kulima. Na uzoefu huo umenifundisha bidii, subira na kutathmini kuthamini chakula na mazingira. Kilimo si kazi rahisi, lakini ni kazi ya heshima na yenye mchango mkubwa kwa maisha ya binadamu.

Kukutana na muda wa mwisho ni sehemu ya maisha ya kila siku. Na jinsi tunafyo shugulikia huamua ubora wa kazi yetu na kiwango cha msongo wa mawazo. Kwanza kabisa ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema. Mara tu ninapo pokea kazi au jukumu fulani, uangalia tarehe ya mwisho na kuanza kupanga ratiba yangu. Sipendi kusubiri hadi siku zamwisho kwa sababu huleta presha na hofu isiyo ya lazima kupanga mapema unipa utulifu wa akili. Nagawanya kazi katika hatua dogo dogo, kazi kubwa inaweza kuonekana ngumu na ya kutisha. Lakini nikigawanya katika sahemu dogo inakuwa rahisi kuifanya. Kila atua wana muda wake maalum wa kukamilika, jambo linalo nisaidia kufuatilia maendeleo yangu. Ninaakikisha naweka fipa umbele sahihi. Si kazi zote zina uzito sawa. Kazi zilizo na muda mfupi wa mwisho au zenye umuhimu mkubwa upewa kipa umbele cha kwanza. Hii unisaidia kutumia muda wangu kwa busara. Nina jifunza kuthibiti msongo wa mawazo. Wakati muda wa mwisho unapokaribia ninahisi kupata wasiwasi, pia ujaribu kubaki mtulifu kwa kupumua kwa kina, kupanga upya ratiba na kuzigatia kazi moja kwa wakati moja. Utulifu unisaidia kufanya kazi kwa umakini zaidi. Ninaakikisha naepuka ucheleweshaji wa maksudi, yani kuahirisha kazi. Najitahidi kuwanza kazi hata kama sina amasa kamili. Mara nyingi kuanza tu ndiko kunakosa nguvu, lakini ukishaanza kazi uendelea vizuri. Zaidi ya hayo, nina dhamini kuomba msamaa mapema ninapoitaji. Ikiwa kuna sehemu sijaielewa, huwa nauliza au kutafuta ushauri badala ya kusubiri hadi dakika ya mwisho. Mawasiliano mazuri hunisaidia kuepuka makosa na kuchelewa. Atimaye na ninajitahidi kuwacha muda wa ziada kabla ya tarehe ya mwisho. Hii hunipa nafasi za kupitia kazi, kurekebisha makosa na kuboresha ubora wa kazi. Pia hunisaidia kukambiliana na changamoto zisizo tarajiwa. Hivyo basi nina shugulikia muda wa mwisho kwa kupanga mapema, kugawanya kazi, kuweka fipa umbele, kuthibiti msogo wa mawazo, kuepuka ucheleweshaji, kuomba msaada na kuacha muda wa ziada. Binu hizi unisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora mzuri.

Kusafiri hunipa fursa ya kujifunza, kupumzika na kuona uzuri wa ndunia kwa macho yangu mwenyewe. Mojawapo ya mahali pazuri sana nilipowahi kusafiri ni eneo lenye mandhari ya asili yenye kuvutia. Niliona milima iliyofunikwa na kijani kibichi, mito iliyokuwa ikititirika kwa hutulifu na hanga safi lenye hewa ya kupendeza. Mandhari haya yalinifanya nijisikie karibu sana na maumbile. Nilipofika huko nilifutiwa sana na utulifu wa mazingira. Hakukuwa na kelele nyingi za magari au msongamano wa watu. Badala yake kulikuwa na sauti za ndege, upepo mwanana na harufu ya asili. Mazingira haya yalinisaidia kupumzika na kusahu kwa muda. Kusahau kwa muda presha zangu za maisha ya kila siku. Pia nilipata fursa ya kukutana na watu wapya. Wakazi wa eneo lile walikuwa wakarimu na wenye tabasamu. Walinishirikisha mila na desturi zao. Chakula cha asili na hadithi za eneo lao ukarimu wao ulifanya safari yangu iwe ya kukumbukwa zaidi. Zaidi ya hayo nilifurahia chakula cha kienyeji, kula vyakula vipya vilivyopikwa kwa mtindo wa kienyeji. Ulinipa uzoefu wa kipekee. Chakula kilikuwa kitamu na kilionyesha utamaduni wa eneo hilo. Kipengele kingine kilichofanya mahali pale pawe pazuri na ni hali ya hewa. Hali ya hewa ilikuwa ya wastani, siyo ya joto kali wala baridi kupita kiasi. Hii ilinifanya nifurahie ya matembezi na shughuli za nje bila usumbufu. Safari hii ilinifundisha dhamani ya kuchukua mapumziko na kujitunza. Nilijifunza kuwa kusafirisi si anasa tu, bali pia ni njia ya kujifunza na kujijenga kiakili. Ilinipa kumbu kumbu zuri na mtazamo mpya wa maisha. Hivyo basi ninapenda kusema nimewahi kusafiri mahali pazuri palipojaa madhari ya kufutia, watu wakarimu na utulifu wa kipekee. Safari hiyo ilinipa furaha, mafunzo na kumbu kumbu ambazo nitazikumbuka kwa muda mrefu sana hasa katika siku zijazo hapo mbeleni.

Mboga ni muhimu sana kwa afya ya mwili kwa sababu hutowa vitamini, madini na nguvu zinazo hitajika na mwili. Kwanza moja wapo ya mboga ninazo zipenda sana ni mchicha. Mchicha napenda kwa sababu ni rahisi kupika. Una ladha nzuri, unavutia na una virutubisho vingi kama chuma na vitamini. Mchicha hunisaidia kuwa na nguvu na afya njema. Napenda sana kabeji, kabeji inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaanga, kuchemsha au kuchanganya na mboga nyingine. Pia ni mboga inayopatikana kwa urahisi na ni nafuu. Kabeji hunifanya nipate chakula kizito na chenye afya. Napenda kula karoti, karoti zina ladha tamu kidogo na ni nzuri kwa macho na ngozi. Napenda kuzila zikiwa zimepikwa au hata mbichi. Mwanzo mimi zikiwa mbichi zinaonja vizuri nazipenda sana. Kwa mara mingi mimi napenda kuzila zikiwa mbichi. Karoti uniongeza amu ya chakula huniongezea hamu ya kula mboga zaidi. Kwa wakati mwingine tunaongezea karoti kwenye tukipika chapati, tukipika mboga, tukipika mchele. Karoti ni chakula kitamu sana. Pia napenda maharagwe mabichi na ndengu za majani. Mboga hizi hunipa proteini ya asili na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Ni mboga zinazofaa sana kwa afya ya moyo. Zaidi ya hayo, napenda nyanya na hoho. Hassa ninapopika vyakula mbalimbali. Mboga hizi huongeza ladha na rangi kwenye chakula. Na pia zina vitamini nyingi kwa ujumla napenda mboga kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema na kuishi vizuri. Kula mboga mbalimbali hunifanya nipate virutubisho tofauti vinavyo hitajika na mwili. Hivyo basi mboga ninazopenda kula ni mchicha, kabeji, karoti, maharagwe mabichi, nyanya na hoho. Mboga hizi hunifanya nifurahie, nifurahie chakula, chenye afya na chenye ladha. Pia hizi mboga zinasaidia sana unapika na wali, unapika na ugali na unakula wakati wowote ni tamu zaidi.